Kuna aina nyingi za nyama. Kuna hile tunayoita white meat. Pia kuna red meat. Aina ya red meat kuna hile ya ngombe, nyama ya mbuzi na vinginevyo White meat kuna ile ya nguruwe, samaki, na vinginevyo mi huwa napenda nyama zote kwa kuwa zote ya ni tamu, kama nyama ya kuku napenda vyote.

Njia za usafiri ni mingi, kuna vile aina ya kusafiri kwa ndege, yaani anga, kuna kusafiri kwa maji na kusafiri barabarani. Mimi napenda kusafiri barabarani kwa kuwa kusafiri barabarani inapatikana kwa urahisi, kisha haina gharama nyingi, nanivyema kwa kuwa kila mtu anaeza kuipata.

Kama vile kunavyo njia mingi za kuhifadhi pesa, kama vile benki unaeza hifadhi pia pesa zako kwenye benki, nyumbani, mimi kwa kuwa napenda sana kuhifadhi pesa zangu kwenye benki. Kwa kuwa benki unaeza pata pesa zako kiurahisi na pia inakusaidia kusevu apu na kupata interest ya juu kulingana na benki unayohifadhi nayo pesa.

Rafiki yangu ni mtu mwenye ukarimu. Na pia ni mtu mwenye utu. Tulikutana shuleni. Ninapenda wakati tunaenda kujivinjari pamoja, ila wakati wenye tuna muda wa kuweka kando. Pia ni nachofurahia kuwa ye ni rafiki yangu na mi ni rafiki wake ni kuwa vile tunaposaidiana wakati wa shida na furaha. Na naeza penda kusema pia kuwa rafiki yangu ni mtu mwenye utu na ukarimu mwingi, na ninapenda kuwa yeye ni rafiki yangu.

Ndivyo ninapenda kupika mimi ni shabiki wa mapishi ya kiafrika hasa ugali kwa nyama ya kukaanga pia napenda kujaribu mapishi mapya kuongeza vipya venye sahani zangu mlo wangu wakupenda ni mchicha wa nazi na chapati za mahindi nina furahia sana kwa kuwa napenda hivi viungo.